Pichanazo lazima niitapos, lazima ni post pichazangu kwa mitandao kusababu kama sasa kazi zenye mimi sana sano fanya na fanyanga kazi za online kama na eza enda place nye na uza maunguo, lazima mimi muenyewe ni mimi niitava izo maunguo, ni pigue picha, ni post nyo, ni pate customer na mimi ni taji advertise ya, izo mgo zenye, mina uza kama ni viatu zenye na uza, lazima ni kui hapo nivaye, ni post Mimi kusababu sana sana mimi na fanya uza vitu online, so lazima ni post maadini ko, ni post mimi kama ni me pigua, kama ni me simama kwa dukarangu Lazima ni pigue picha piya, zangu ni e, ni zieke mtandao ni, ni watu waze kujua ni nani ana uzanga hizi, kama sasa wakati mingine na uza mashamba So lazima ni post at izo mashamba zenye, ni na uza, lazima ni zieke kwa, kwa social media, ni jipige picha kama ni kuko izo mashamba, ni kionyesha watu wengine vinyai mimi na uza mashamba, watu wengine wana kujanga watu wengine wana nipigianga simu, wana nipigianga wakijua, ni nani tunapigia kwasababu mimi na eka nga pichazangu kila mahali Social media, ni kienda Instagram, ni eka, ni kienda Facebook, ni eka, ni kienda WhatsApp, ni konazo, ni kienda TikTok, ni konazo kama sasa TikTok, naendanga na tengeneza video, kama ni kuko izo mashamba zenye na uzanga Customers wangu wakikuja, tukiena na wawu kwa mashamba, tukienza kutembea, ni kionyesha wanyosha mali, mashamba di megawa, di mefika Mimi ntawaikia pichaz, ni ta piga pichazangu na hao customer piya pamoja, tukieka, tuki uzaniyo mashamba, tukienda kumaliza biyashara zetu ni kiwapia ta itudidzi piya, tutapigwa na hoa picha pamoja, ni zieke ndiyo, kila mtu mwenye, ana jua, ata patana na pichazangu, ata jua hi kazi ni awu kweli na ata ukini, ukionyesha mtu minzako karibu na ea ukimwenyesha, hi picha ni awkuyu msichana, ana itwa Efrani, ana fanyanga kazi ya kuuza mashamba, ukimuliza, at least inaizanga kuu ni marketiya kazi, ee, mimi na mjuwa ana ishi mahali So, ni kienda, ni, akiulizo, akiju, aki, aki, ata aiza kulezia mwenzake, ndiyo na ea aize kukuwa customer wangu So, pichazangu, zimecha kila mahali kwa mitadao zote, ee, ni kienda mahali pageni, ni ta piga picha, ni posti ni kikula chakura mzuri, ni ta piga picha, mimi ni posti, nidi kikuwa na marafiki zangu, pichazangu, tunaposti, tukienda, tuseme mambo ni mengi, kuna wakati mingi mingi, kila kitu mimi na fanya, ni ta piga pichazangu, ni eki kukoizomitandaoni.

Ehem, majira yenye mimi na penda ni wakati kuna jua kali juu kila wakati kuna jua kali, mimi sasa najuanga hii ni wakati mzuri wa kusafiri mahali penye kuna maji. Eh, like mimi juu ni mimi hupenda kuswim sana, eh, na napenda, like napenda kutravel sana. So, every time yenye kuko na jua kali hii time sasa labda ii sasa ni kia ngazi, sasa tuseme wakati wakiangazi, mimi naonanga kama nitafanya usafi kwa nyumba zagu, eh, nita safisha blanketi zangu, nita safisha mikeka yangu, Izo zote, nguo zangu zenye ni mzito, zenye nilikuwa na tumia wakati wa mvua, nita jua sasa zita zikauke vizuri, nyumba, like kila kitu nita fanya wakati wa kia ngazi, sasa iyo wakati kuna jua kali kali, ita kua kazi, sasa usafi, sana sana nita fanya usafi na kitu ingine ndo nita fanya, nita travel, nita eza kutravel, nita eza kuenda mahali kama mombasa, nita eza enda kwenda pwani, mahali nita eza kuenda place kuna water parks, mahali, nita eza kuogelaya. Kama sasa nakumbuka wakati, wakati huo kuna jua kali, ukienda places enye kuna oceans, places kuna swimming pool, nakumbuka vizuri sana kama hiyo wakati nilitembea place kuna swimming pool, places enye tulipatanana tourist sasa ata kama unaenda kutembea kama kwa misitu, uko ata mito zenyue ziko kwa misitu kwa sababu wakati yenye kuna mvua, huko kwa misitu kwa gari haziwezi ingia, but time hiya kia ngazi, gari zenyewe hu ingia, ukienda iyo time uta pata, uta eza kua kuona kama hipopo, thermos, zenye zinaingianga Inakaangakanga kwa maji, oceans zee kija wazee ona hanga hizo, mito zee kwa zee maida wazee ona, but wakati wakia ngazi, uta eza kuna uzi pata ze metoka uko, ze menda uko, ukwa inje ze natembe uko, uneza kuziona, wakati kuna kia ngazi, uta weza kuswim mahali kama place kuna oceans, uta kuwa na time nzuri kwa sababu hii jua hakuna baridi yenye inawezafanya ukuwe mgonjwa. So, mimi naonanga iyo time sana, mi hupenda kutravel sana sana, kwasababu, uneza nga kuenda kila mahali, gari hazikwami kwami sasa kama una drive, uta eza kudrive vizuri kwsababu akuna mist, akuna fog, una onambele kwenye unaenda, uta eza kumanuva places mingi, kama ukona equation, iiyo time ya kia ngazi pia, ina kuwanga wakati mzuri sana, kwa sababu uta ukitenge neza eventi ako yu time, mwatoa ta eza eza kusheere kia vizuri, akuta nyesha wakati unue eventi ako inende lea. So, mimi naonanga, iyo time ikiwa mzuri sana, heli ya heo waka, mimi nasikanga, ata mwilli wangu usikianga vizuri sana iyo time kuna jua. Kama venye unasikanga ati kuna skin disease pia, mtu anapatanga kwa sababu ya baridi, ama kwa sababu haupati jua, sasa kama kuko na yu jua kali, muliangui ikisha hachomeka na yu jua, mimi nasaidikanga sana kwa sababu pols zangu hufungana. So, especially kama sasa nilienda jimi wakati ya kiangazi, muliangui ta eza kujee, nereed, na itoke hizo vitu ze nyeziko, mafuta mafuta zenye ziko kwa muli, ze ta eza toka, hizo toxic things ze nyeziko ndania muliangu, ze ta eza kutoka zote.

Napenda sana kutazama mchezo wa kadanda. Kadanda ni mchezo mzuri sana. Kwa sababu unapatanga kuna hii pande na huu pande mwingine wanapatana kwa uwanja. Kama sasa mchezo kama wa arsenal. Arsenal na kama tuseme timu kama manu. Izo ni timu mbili zinapenda kuzozana sana. Ninapenda kutazama hiyo mchezo sana. Kama juzi kulikuwa na yu mchezo ya manu. Ama kama jana siku kulikuwa na mchezo ya arsenal. So mimi napenda kujiangalia ya kujitazamia hiyo mpira. Kwa sababu mambo inakuwanga kwa huo mpira inakuwanga mambo mzuri. Kitu sasa, kama sasa ninakumbuka venye. Hii mpira ya arsenal na manu. Arsenal inapiga manu. Hii ni timu kubwa sana. Hizi zote mbili ni timu kubwa za mpira. Zinapenda kukimbizana, kuzozana. Na hakuna yenye inataka kushindwa. So mimi nikisema nataka kujiangalia ya kujitazamia ya timu ya mpira ya manu. Na nataka timu ya mpira ya asenali. Ikuje kushinda, ikuwe nambari moja. Kama jana usiku timbilia asenali ilipiga. Timu yenye walikuwa wanacheza nayo mbao nne. Kwa moja. Huu mpira ilikuwa mzuri sana. Kuna mkimbishano. Pia mimi wakati nilikuwa nacheza shuleni. Nilikuwa napenda sana kucheza mchezo wa kadanda. Kwa sababu nilikuwa naona ikiwa mzuri, ili kuwa wa manufaa. Una-exercise mwili. Unapata kukimbia. Unapata kuingiana na watu wengine. Unapata kuji-exercise. Unapata mambo ni mingi sana unapatana nazo. Sasa huu mpira kama wa manu na arsenal. Napendanga sana nikiwa nimetulia kwa nyumba yangu. Nichukuwe simu yangu. Nichukuwe ama laptop yangu. Ama kwa television yangu. Ndiyo nita-watch huo mpira. Wakati nimetulia hakuna kujibizana. Hakuna kuambiana. Hakuna kelele ni pahali pame. Tulia. Pahali hakuna watu wengi. Apo ndiyo mimi napenda kuona huo mchezo. Na sanasana. Napenda kuona hizo mpira za usiku wakati wenye. Nishamaliza kazi zangu. Nimetoka kazi. Kwa mapumziko yangu. Ndiyo sa hiia yniyeu wakati ni mekachini. Ndiyo najitazamia nini huo mpira kama wa asenali. Hiyo masaa kutoka saa mbili usiku. Nishaosha vyombo nimelisha watoto wamenda kulala. So hakuna mtu mwenye tunabishana na yeye. Mwenye tumekaa na yeye. Labda ni bwanangu. Tunajitazamia hiyo mpira. So pia yeye anakuwa wewe ni wa timu hii na mimi ni wa timu hii. Sasa hii wakati timu yenye itakujakushinda. Iki ingiza bao, mimi nashangilia. Tukichapwa anashangilia pande zake. So, mimi napenda kutazama hiyo wakati wa usiku na napenda kujiangalia niko tu nyumbani kwangu kama nimetulia vizuri, kama sina mambo mengi. Nasikianga tu ninafuraha sanasana. Ni kuwe niko mahali pame tulia.

Na penda kazi yangu sana, kama wakati napenda kazi ya kulima, kulima mashamba. Like mimi sasa nikiingia kwa shamba wakati venye nitakuja nipaliliye, ninunue mboga, ninunue kenye nataka kupanda. Kida nikona mbengu na nianze kupanda, nishaa panda. Nayo mvua nayo ikuje, kunyeshe sasa. Nikuwe, nikona nimetafuta watu kadhaa, wengine tutafanyanisha na wao kazi kwa shamba langu. Mimi nitaingia, nianze kulima, nianze kupaliliya. Aya wakati yenye mboga yangu isha anza kukua, kushaanza kunyesha kumekwa na mvua mzuri sasa. Mboga imemea, imenawili, ikona imepata rangi mzuri. Kijani majanizake yanapendeza, yanishamba wakati enye inaoneshana. Like nikienda kwa kazi yangu sasa uko kwa shamba sasa. Nipate niko na wafanyakazi wazuri sana kwa shamba. Naskianga tu, niko na motisha ya kufanyanisha na wao kazi. Nipate mboga zangu zimemea vizuri, naskianga nataka kuzipaliliya zaidi naskia niniunue dawa za kuspray. Naeza tafuta kama fertilizer nianze kueka. Naskianga niko na motisha ya kuenda mahali pale. Kama wakati umelima kama tuseme sukumawiki zime nawiri vizuri. Zime, zime spread huko kwa shamba ni kubwa. Iyo wakati na feelingi vizuri sana ni napoenda kwa iyo shamba. So naskianga niko na motisha ya kufanyakazi maramingi na maramingi. Naskia kuenda iyo shamba ni nishinde huko, nikilima, nikizilimiya, nikizipaliliya. Naskia tu sitaki ku kutoka kwa iyo shamba. Alafu watu wenye tunafanyishanao kazi tukona relationship mzuri, tuna mahusiano mazuri na wao. Naskianga niko na motisha sana ya kuenda kufanyakazi.

Sasa kama sasa niko na hio shamba nalima na siko katika hilo shamba. So mimi nitawasiliana nao kutumia simu yangu. Nitawanunulia kama ni credit card, hio timu iko mbali sasa. Ndio wakati wanapotaka kuwasiliana na mimi wasi shindwe venye watanipigia simu. Nitawanunulia kama ni airtime, ndio. At least tunakaa tukiongeleshana na wao Mara mingi nitatumia simu yangu. Tutaweza fanya video call, tunaweza pigiana simu moja kwa moja. Nitaweza wakati nitapata, nitajaribu kutafuta wakati. Ata kama ni wakati mdogo, ndio niweze kufika mahali pale. Niwaone tuongeleshane ata kidogo, ndio tuweze kutatua zile mashida zenye Maybe tukishindwa kutatulia kwa simu zetu. Sasa kama kwa hio shamba, nitatumia mtu kama, nitachagua mtu moja wa hao watu wenye wanafanya kazi. Akuwe anawasimamia, mwenye tutakuwa tunaongea na yeye. Ananiambia chenye wanahitaji, vitu zenye zinahitajika. Kama sasa ni kulima, nataka watu wakunilimia kwa hilo shamba. Nataka watu wakuniekea maji kwa hio shamba. Kunatakikana petro kwa sababu. Fanyia kazi, nahitaji watu wenye wataunganisha hizo mashini za. Kuweka maji, so mimi tutawasiliana nao na simu. Tena nita tumanisha vitu zenye zote wanataka. Nitachukua kama mtu wa boda boda, ama ni tuchukue mtu wa taxi. Ndio niweze kumtumanishia kama ni fertilizer, dawa ya kupiga uko. Kama ni hio petroli yenye wanahitaji. Ndio waweze kuendeleza kazi, huko isije ikakuja kusimama. Kama ni wakati wa malipo, wakisha maliza kazi zao, mimi nachukua number za kila mtu namwekea pesa yake namlipa. Venye kulingana na kazi yenye, alikuwa amefanya kwa hio siku. Kulingana na kiwango ya kazi na kulingana na mawasiliano. Na venye mimi na yeye, tulikuja tukawasiliana na tukaskizania. Tukaskizana hii kazi na hili. Kila kitu yenye, tumezungumza na kulingana na venye tume agree na wao, ndio, mimi nitakuja kufanya kazi na wao sasa. Timu yenye yote iko mbali na mimi, nitatumia simu yangu. Nitawapigia video call. Nione venye wameshinda wakifanya, watanionyesha program. Kama kuna messages wanataka kunitumia, kama kuna records wamekua wakifanya, wameokota siku nzima, watanitumia kutumia simu yangu.

Mahali mi naeza penda kukuwa ni mahali penye pametulia. Mi ni mtu mwenye hapendi kelele, ni mtu mwenye anapenda mahali hakuna watu wengi. Sana sana natakanga kama hata kama nitatoka kwa nyumba yangu. Nyumba yangu ni mahali pazuri sana. Penye naezanga kufanyia kazi zangu. Hakuna kelele pametulia. Hakuna majibizano. Hakuna kukimbishana. Hakuna mzowano, na hakuna msongomano wa watu. Ni mahali pametulia. So hata kama nitaenda kwa mkahawa. Mi sipendi kuenda kwa mkahawa yenye iko na watu wengi. Napendanga kuenda kwa mkahawa. Mahali nitakuwa nimetulia. Mahali hapata kuwa na watu wengi. Mahali penye ninasikia niko. Ni mahali penye pana amani. Pahali ninasikia nimetulia vizuri. Nimesikia mahali niko. Hakuna watoto wanakuja wakirukaruka. Hakuna watu wanakuja wakiniinterrupt. Kenye nafanya katika kazi yangu. Sipendi mahali penye pako na kelele. Kwa hizo mikahawa. Ninatafutanga. Hata kama nimesema nimekuwa ni usiku. Nimechelewa mahali nilikuwa. Nimeamua sasa. Ninataka kutafuta mahali pa kulala. Mi nitatafuta mahali penye pametulia. Mahali penye hakuna watu wengi. Hata kidogo. Sipendi mahali tunasukumana na watu. Sipendi mahali tunazowana. Sipendi mahali kuna kelele. Napenda tu mahali penye pametulia. Ndio pananipatianga amani. Naskia roho yangu imetulia. Akili zangu zimetulia. Napata wakati mwema wa kufanya kazi zangu. Kama sasa kazi yenye mimi naifanya. Naifanya mahali pametulia. So siezi eza kufanya hiyo kazi. Kama kuna kelele zingine zinatoka pande na pande. Kwa sababu itanifanya nisieze kuendeleza kazi yangu. So ninatafutanga. Napendanga iyo. Iyo, iyo, iyo space. Any space yenye itakuwa imetulia. Hata kama ni kwa mto. Kwa msitu. Mahali hakuna kelele. Kumetulia. Unasikia tu maybe kama unasikia tu kelele. Wacha ikuwe ni ndege zina Zinaimba. Ni nyimbo tu za. Ndege ndizo tu ninasikiza. Lakini si ati naskia kuna watu wanapiga kelele. Kuna wengine wanapiga nduru. Kuna wengine wanazowana. Kuna wengine wako na vurugu. Hiyo mahali mimi sitakuwa. Ama mahali kama hata kanisani. Mahali kumetulia. Mahali wewe tu na mungu wako. Mnapata wakati wa kuongeleshana, kuskizana. Mawazo zako zimetulia. Hazina mhangaiko wa mawazo. Yako tu. Mahali patulivu. Ndiyo tu napenda. Ama mahali kama tuseme. Kwa waterfall. Mahali maji yanamwagika. Kenye tu akili zako zi metulia. Zinakaa kama ni maji yame. Tulia kwa mtungi. Haya yumba yumbi. Hakuna myumboyumbo. Hakuna upepo. Hakuna nini. Hiyo ndiyo mahali napenda.

Maktambani ni pahali pazuri sana kwa sababu mi ni mtu mwenye napenda kusoma sana kwa sababu Ninapoenda maktambani, nitatafuta vitabu zenye zinahusiano na mazingila Napenda kuhusu kusoma kuhusu mazingila, yametuzwa na nani, nani amekuwa akiangalia mazingira nani amekuwa, nitasoma natakanga kusoma vitu mingi sana kuhusu mazingila kwa sababu Kila ujao, kila siku, kila tuamkapo, kinye iko imetuzingila ndiyo mingi like the environmental vitu za environmental ni mingi venye ntachunga miti, venye nta chunga wanyama Ndachungana na watu wengine, the environment kenye usafi wa mazingila Miso nitaenda maktambani mara mingi, anything ndakua nakitu yenye sijaelewa, kitu nataka ufafanuzi wake Nitatembea maktambani, ndio nami nieze kutafta hicho kitabu, ndiyo nieze kupata maarifa zaidi kuhusu jabo furani So mimi, maramingi sasa tuseme wakati yenye sina mtazamo, like mimi ni mtu ntawatch mtu mwenye ntatembea, mtu mwenye ntatravel, ntatembea mahali tofahuti tofahuti wakati mwingine Wakati mwenye sitembei, mimi niko na vitabu, niko na mazingira, niko na maktamba nyumbani mwangu Kwa, kwa, kwa bedroom yangu sasa, kuna maa, kuna mahali, nimetengeneza maktabani pametulia niko na nyumba yangu ya maktaba mahali, ata wageni wa marafiki zangu wakiingia, tunaenda maktabani Tunachukuwa kitabu, mtu anaanza kusoma, unaerimika, umuhimu wa maktaba, unaerimika kila siku Una soma jambo jipya, unajua, unaongeza maarifa Wakati, ata wakati mwenye nasikia, like akili zangu zimekuja, zimekuwa na vitatanishi, nimekuwa na fikra mingi ndio sasa nieze kuweza kupigana na hizi fikra, nina natembea maktabani, nachukuwa kitabu, naanza kusoma wakati mwenye ntakuja kumalizia kusoma, ntakuwa, nimeerimika, zire fikra nilikuwa nazo mingi zime pungua na tena nimekuja, nikapata suruwisho ra jabo frani lilikuwa linanisumbua So mimi, mara mingi utanipata maktambani, ju ninataka kujua hili jambo ni mimi ni mtu wa kutaka kuseek more knowledge, to seek more information kutaka kujua mingi, kuerimika zaidi na kutaka kutengeneza rugha yangu ikawa sawa, tunasemanga ni umuhimu wa kutembea maktabani kusoma kwingi kujua mengi utakua na maarifa mingi, ata unapoulizwa maswali hapa pale inje, unaerimisha wengine Kwa sababu, mara mingi uko maktabani, unapata knowledge mupya, una pata maafunzo mapya kila wakati Kwa hizo vitabu, mzeni munatembea, unapatana nawa rafiki wengine, wanakuambia kuhusu vitabu vyenye wamesoma Mnagawana, wanakuambia amesoma hili, nawe unamuambia umesoma hili Una, unaezamuambia soma hili na mi ni some hili Ndio tukuje, tutakuja kuongelelea, after tumeshamaliza, tutakuja kuanarise So maktabani ni mahali pazuri na mimi huwa sikos.

Mimi kwanza tabia yenye inanichukiza sana sana sana ni watu wenye hukosa heshima kwa watu wengini kama hivi sasa tuseme kuna Mary, Mary ako na mzazi anaetwa matha Mary ni ntoto kabisa kabisa na Matha ndi mamake Mary sasa Mary atakuwaje anaita mamake matha na ndie mamake Mary akitumwa na mamake haezi enda huo mtu mwowote mwenye anakwanga na anakosa adabu hana heshima na watu wengine watu wakubwa kumshinda anawakosea adabu ananikasilishanga anafanya nimskie kumchukia namchukia kumchukia kabisa inanichukizanga huo mtu haezi kuwa rafiki yangu kwa sababu kama haeshimu kama huyu Mary haeshimu mamake mzazi, mamake mrezi nani mwingine ndiye ataheshimu so tabia yoyote hii tabia ya kukosa heshima kwa watu iyo ni tabia yenye mimi inanichukizanga sana inafanyanga roho yangu isikie chuki mbaya tukienda mahali akuna ati haezi ona huyu mtu ni mzee kumshinda amweshimu haeshimu mzazi wake haeshimu mwarimu wake haeshimu padri wake haina heshima kwa watu wazee kumshinda hana heshima kwa watu wenye maybe kama tuseme kama ni president wetu amweshimu hata kidogo huo mtu anakuanga na tabia yenye inachukiza hakuna tamaa mbaya iyo tamaa yake mbaya mbaya na tabia ingine mi siipendi ni kuwa na tamaa mbaya watu wenye wako na tamaa ati ukishaona kitu ya mtu ushapatwa na tamaa unapanga venye utaiendea unapanga venye utaiiba izo vitu za kukuwa na tamaa ukiona chakula ya mtu mwingine ushashikwa na tamaa usharusha mikono kwa chakula ya mtu mwingine ati umeenda mahali umeona mtu mwingine ameshanunua kitu ata kabra ajatumia we hushaanza kuchukua kitu yake umekosa adabu na umeshikwa na tamaa ingine mbaya izo tabia zinanichukizanga sana sana sana wakati kama sasa ninakuja nikiona wewe tunakaa na wewe uko na hii tabia uko na tabia mbaya huheshimu watu wengine mimi kutoka hapo mimi na wewe tunaachana hatukuwi marafiki tena kutoka huo waka.

Mimi ni mtu mwenye napenda, like kama sasa nimework, nimefanya kazi masaa mingi sana. So after nimefanya hizo masaa mingi, nakujanga mimi nakaa chini ndio nitulie. So fikila zangu ndiyo zikuje zitulie, nitalala mahali sasa, ama niende kama place kama, nitaenda kufanya massage, nifanyiwe massage kama dakika kidogo, and then sasa nikuje ni, maybe nitengeneze kahawa, ama nitengeneze kitu baridi kama, juisi ya matunda baridi, Ndio iweze kunifanya nipumzike. Akili zangu zikuje zianze, kufikilia, fikila za kila siku, pole pole niwaze, mawazo yenye yote, nilikuwa nayo kama, nimetulia mahali pale. Masaa zenye napenda kutulia sana, ni masaa ya mchana. Nitakaa chini ndio nitulie vizuri. Hizo masaa nitafeel vizuri sana, kama sasa tuseme masaa ya jioni hivyo. Ile wakati nishamaliza kazi yangu. Nitakuwa nikitulia hayo masaa, nikifikilia, nikiwaza, kwanza sana sana nikienda massage, ina.

Naam, nafuatilia matukio ya kima taifa kama sasa mleleka sasa tuseme kama kuna kuna Olympics, kuna World Cup hizo matukio zote, mimi ni mtu wa kushinda niki jiangalilia Nikiona hapa napale, wanafanya hivi, wanafanya vile mimi ntashinda kwa TV nimejitazamia, mitazamo hio Niangalie, nikiona hapa napale, venye itakua So mimi, matukio ya kima taifa, mimi hujiangalilia venye inafaa Nitafuatilia, kabisa kama kuna election za kama place kama US, mimi ni ntajiangalilia vizuri Nitafwatilia ni jue huu ndio mugombezi wahii chama huu ni mugombezi wahii chama lingine So, nitajua hawa wakati wa Olympics Hawa niwa Kenya, hawa niwa France, hawa niwa Brazil kama ni World Cup, nitajua ni timu gani ni kama saa hii ni wakatiwa EPL Nitafwatilia ni jue EPL Liverpool, asenali ndio wanaongoza wamefwatiliwa na Liverpool, wamefwatiliwa na gani kama sasa man u ni nambari sita asenali ni nambari moja Nitafwatilia ndio nione man siti ni nambari mbili Ninafwatilia hao matukio yote ya kima taifa.

Hizo vitisho za mitandao mimi hujiangalilia tu, mimi sikujangi kujibishana na watu kwa mitandao hivyo ndivyo mimi hufanya, sipendi majibishano kwa mitandao, so hata ukiniongelasha ukinitukanana, mimi naziwachanga, naachana nazo hivo. Sikuji kujibizana na mtu yeyote, na siandikangi matusi, siingiliangi katika mitandao ya watu wengine kuwaandikia matusi, so hivyo ndivyo mimi hujilinda kutokana na hizo vitisho za mitandao.

Naam, napenda kunywa maziwa sana kwa sababu kama sasa mimi ni mtu wa gym. So, nahitaji vitu zenye zikona proteini iko hali ya juu yenye itanisaidia. Ndio nisije nikienda uko gym nisije nikakuja kuchoka haraka. Nahitaji maziwa ndiyo mwili wangu. Uwe nalishe bora na uwe na nguvu mzuri za kuendeleza kufanya hizo exercise zenye nafanyanga huko. Tena maziwa ni mzuri sana kwa tumbo. Na, maziwa ni kufanya hizo eksasesi zenye na fanyanga huko.

Napenda rangi sana sana, rangi ya manjano ama rangi nyeusi kwa ukuta wangu, kwa sababu niko na watoto wadogo sasa kwa nyumba yangu sasa kwa chumba changu niko na watoto wadogo So sipendi mahali patakua, patakua na rangi yenye, watoto wangu wa takuja kuaandika andika, ndio kila mtu anakuja akiona, itakua ni rangi yenye, itafanya nyumba langu, likwe mminapenda mahali pako dar, hakuna mwangaza mwingi, so nikisha weka nyumba yangu hivo, ina nipendezanga sana.

Mimi jami langu kwanza mimi, mimi ni Mkikuyu jami langu ni familia la waerimo hapo ndo mahali, mahali nimelelewa sasa ni kona wadogo wangu, wenye wa koshule so mimi pare nyumbani, nita wasaidia hawa wadogo kusoma nita wanunulia vita, bumali, nita powaza, nita shikilia kama ni cousins wangu, hawako kazi mahala nita sikia kama kuna opportunity nita weza kwa taftia na kwa peleka mahali pale nita weza kwa shikanilia na familia na jami langu kama kuna jambo rorote lina hitajika pale nyumbani usaidizi wa kipesa, usaidizi wa mimi, usaidizi wa kutaka kwa taftiawa wakazi, mimi nita wasaidia kama ni itiakula, kama ni maji mimi kama kwetu kuna maji, na mwingine wakuetu hakunamaji mi ntawajibika, nita wakubarisha wakuje wachotemaji mahali petu, bila malipo ya pesa yoyote.

Wakati sasa kama tusemi huo ni wakati waju wakali. Iyo ni wakati wakia ngazi. Wakati wakia ngazi, mimi uhuta-futa mahali pakona kivuli. Sasa, na eza kama ninyumbani pangu, nita kuwa nita panda miti wakati wa umvua. Ndo hizi miti zikisha mea, zita tupatia kivuli wakati wakia ngazi. Sasa, nikienda kama kwa mikahawa, mimi, nita tafuta mahali chiniya miti, ndio, nita tumia sana kama mahali pakujikinga juwa kali. Nikitembea kwa bara-bara kama sasa kuna juwa kali, aya, ngozi angu ni nyeupe sana. So, ikikuja kuchomeka na juwa kali, mimi nita tumia sunscreen, ndio, nisi kujee, nika chomeka na juwa, nika anza kupi ungozi ungozi. Aya, nita tumia kama muwavuli pia, kujikinga hilo juwa kali. Na wakati wakia ngazi, wakati wajuwa kali matembezi nayo, yanapunguwa kwa sababu hi juwa na yo, wakati mwingine inakuwa kali sana, especially kama nuseme wakati, kama umetembea pa Dubai, iyo juwa Dubai huwezi tembea nayo, ni juwa kali sana. So, unatafutanga mahali kwa stations, unasimama mahali kuna kivuli kujikinga, mahali kumetengenezwa stations, kweni utakujaku simama, niyo, ujikinga hile juwa kali, kosa mamu kama juwa kali ya Dubai, huwezi eza kutembea na yo. Temperatures zake ziko juu, zina eza kujo, zika fanya, ukaugua, uka pata maumivu ya kichwa, uka eza kua na dehydration, muliako eka eza kauka maji, kosebabu ya hile juwa kali. Yu jua kali na eza fanya, uka eza anguka. So, mimi na jaribingi ni sikuja, nikatembea kwenye hile juwa kali.

Eeeh, mimi kabla nianze kila kazi nakuwa na plani. Naplani kama sasa, nitaosha vyombo, nitapika, nitafua. So, nitatengeneza plani yangu, niandike mahali, na niandike masaa yenye nitafanya. Kama nikuosha vyombo, nitatumia dakika thelatini. Nitaanza kazi yangu saa mbili. Nataka nimalize kama saa tatu hivi. So, ni, ama nimalize saa tano ya mchana hivi. Kama sasa tuseme ni Jumamosi. Niko na mahala nimeitwa okeshoni. Na lakini hiyo asubuhi lazima, nitafanya kazi za nyumba kabla nitoke. Nitachukua kitabu na kalamu. Niandike plani yangu. Niamke saa moja. Nikiamka nitengeneze chai dakika thelathini. Saa moja na nusu, nianze nipatie watu chai tunywe saa moja na nusu. Sasa tutatumia saa moja na nusu hadi saa mbili. Saa mbili, hadi saa mbili na nusu. Nitaosha vyombo zenye tumetumia. Nitakuja hizo dakika thelathini, nioshe hizo vyombo. Haya, kutoka saa mbili na nusu hadi saa tatu. Nitapanga nyumba. Niseme saa tatu, saa mbili na nusu hadi saa tatu na nusu. Nataka kusafisha nyumba yangu. Ingare, so, Nitatumia lisaa limoja. So, hili lisaa limoja. Nitapanga, nitaosha vyombo. Nitaanza kupanga manguo. Nitaandika nipange manguo. Niandike yenye nikimaliza kupanga manguo nipanguze madirisha. After nimepanguza madirisha, niingie nioshe bafu. Tena nikimalizia bafu nioshe nyumba ingare. So, ndio nifanye kazi yangu kwa muda mwenye nahitaji. Nitatengeneza plani ya masaa yangu. Nitayaandika vizuri. Ndio nisije nikaweza, nikakuja nikafanya kazi. Zikakuwa hazikuingiana na vyenye nahitaji.

Timu ni za aina mingi. Kama sasa tuseme tukona timu ya mpira, tuseme tukona timu kama chama, tuseme timu ni kama kikundi ninashiriki. Kama kuna moja wetu amekuwa na tatizo, mimi nitasimama na yeye. Eitha nikifinanciali nitashiriki katika hiyo timu. Kulingana na venye nahitajika.

Naam, nasoma gazeti. Lazima nisome gazeti ndio nieze kujua vyenye nchi inaendelea. Usomaji wa gazeti pia, unanisaidia katika kazi zangu, ndio nieze kuongea vizuri, naezakusema ma kuhusu, katika shughuri zangu, ninaeza kujua vyenye nchi inaendelea kifainanshari, najua bajeti iko inakaa namna gani. Lazima, so ninakaanga nikisoma gazeti.

Kwa sasa siishi mahali nilipozaliwa, nimehama, nime tembea tembeya hivi. Kwa sababu ya masomo na kwa sababu ya kazi, nimehama mahali, nime toka mahali nilipokwa, nimezaliwa. Sukuizi naishi mahali pengine kwa sababu ya kazi ya nyenye nafanya. Ina nihitajika mahali pengine, isipo mahali nilizaliwa.

Eee, naa, mpwani kuna raha, kuna raha mingi sana. Napenda sana kunda pwani. Mazingira yare anapuendeza, ya naweza kutuliza akili. Una pata na na watutofo uti kutoka inchinzingine. Unaweza kuingiana na watu tofouti. Biashara, kamu na fanya biashara mahali palepwani, unaweza kufanya, biashara inakua mzuri sana. Kwa sababu pwani, kuna raha. Chakula, chapwani, nikitamo. Biasharazapwani ni mzuri. Eee, mawazia. Una kujo kuingiana na watutofo uti. Una experience kama dolphin views. Una experience kama wasini island. Una experience water parks and water marine. Una experience sand dunes. Una experience kama sun pathing. Eee, so mimi hufuraha kundapwani sana.

Wakati nikona wasiwasi, najaribingi kujaribu kukunywa maji ikuje ipunguze, kama mwili wangu itakuje itulie ama natafutakama kitu kama glucose ndio nalambalamba kwasababu mimi nikisha tumia hizo vitu inanisaidia mwili wangu unakuwa umeishwa na huo wasiwasi mwingi.

Most time yangu ya weekend mimi napenda kupika sana and na kuwatch. So, every time during my weekends, I'm watching nacatch movie. Yenye nilikuwa, maybe ninawatch over the weekend, last weekend, maybe. Time yenye nilipata time ya kuwatch. Na sana sana napenda kupikia familia yangu sana during weekend times.

Mimi sasa kwa sababu naendanga job kila Monday to Friday so mara mingi mi hufua nguo zangu on weekends kwa sababu on those weekdays ninakuwanga hizo siku za weekdays ninakuwanga niko na schedule zenye ziku tight zimeshikana sana kazi yangu hainiruhusingi nafikanga mapema na natokanga nimechelewa.

Kama sasa nimekuwa, nikifanya exercise, nimekuwa na kilo mingi sana. Kwa sababu ya hilo tatizo la kuwa na kilo mingi. Ndio nikuje nipunguze haya mafuta nikate mafuta yenye yamekuwa kwa tumbo. Mafuta yenye yamekuwa mengi. Nimekuwa nikikimbia hasa mara mingi. Kutokana na hilo jambo nimekuja kupenda kukimbia sana. Kila wakati hivi, utanipata, mimi nakimbia. Kila kitu jambo langu nafanya utanipata, mimi nakimbia.